Mimi huwakaribisha wafanyikazi wapya kwa mikono miwili na kwa upendo na mimi hua na hakikisha kuwa nimewafanya wajisikie ni kama wako mahali ambapo panafaa Jambo la kwanza mimi hua nafanya hua na wasomea agenda za kazi Jambo la pili mimi huwapatia sheria za kazi na jambo la tatu mimi hua julishanisha na wafanyikazi wengine Ili tuweze kufanyakazi kwa pamoja kama timu moja.

Ndio, ninapenda kucheza michezo ya video kwa kuwa mimi ni kijana na nililelewa nikicheza michezo ya video kama vile PACE na Mortal Kombat. Nimecheza hizo michezo zote, pia nimecheza michezo ya NFS na pia nimecheza michezo ya The Call of Duty.

Njia ambayo ni nzuri ya kuboresha mchakato ya kazi katika hii dunia ya kiteknolojia ambayo tunaishi ni kutumia teknolojia, kufanya michakato ambayo ni mirefu iwe mifupi, michakato ambayo inachukua muda mrefu kukamilisha iwe mifupi pia, ili tuweze kufanya, ama ili tuweze kufikia malengo yetu kama kampuni kwa haraka.

Mimi inahifadhi pesa katika banki sana sana. Kwa kwa ni kwa na account mbili za banki, ambazo ni meweka pesa zangu za hifadhi. Pia pesa zangu huwa na hifadhi ka tika mali ama properties. Ambapo na nunua mali kama vile naweza nunua shamba ili pesa zangu zilale hapo.

Ndiyo, mimi ni mtu ubunifu kwa kuwa katika kazi yangu ya kiteknolojia. Mimi nimezindua ama nimetengeneza programu katha kama vile programu za mchezo, programu za kuhurahisisha kazi, kama vile spreadsheets na pia nimetengeneza programu za mitandao. Kwa hivo huo ni ubunifu wangu na mimi napanga kuendeleza.

Jinsi ambavyo na jistawisha ni wakati wa likizo ni kuwa naangazia mambo ambayo nilikuwa nafanya kwa njia mbaya wakati nilipokuwa kazini kabla nienda likizo na naandika chini na Ninamua kubadilika ili niwe na mafanikio nikirudi kazini baada ya likizo.

Programu ambazo ninatumia mara nyingi ni programu za mitandao ya kijamii kama vile Twitter ambayo kwa sai inajulikana kama X, Facebook na WhatsApp. Pia natumia programu za michezo ya simu kama vile PESS na Block Blasters.

Nahimiza ushirikiano katika timu yangu ya kazi kwa kuwa mimi huwakumbusha mara kwa mara lengo letu kama timu na pia nawakumbusha kuwa hatuwezi fikia lengo hilo tukiwa tumetengana na kufikia lengo hilo linahitaji sisi kama wafanyikazi tuwe pamoja.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kuwa uwe wa umri upi, uwe mdogo ama uwe kijana ama uwe mzee siasa, upende usipende siasa inakudhuru. Na kwa hivo, kwa kuwa inanidhuru mimi kama kijana naamuwa niingilie siasa, ndo ili niweze kufanya mabadiliko ambapo ninaweza kuyafanya.

Siku yangu ya kuzaliwa naishehere hekea kwanjia ya kujipatia likizo kidogo. Kwa mfano naweza toka nyumbani niwende kutembele ambuga la wanyama. Ili nifurahie kwa kuwa hiyo siku ni siku speciali sana. Pia naizaenda likizo katika ufuo wa bahari mjini Mombasa. Nikaogele uko na nikakule madafu.

Vifaa vyangu vya kazi, mimi huwa nazisafisha mara kwa mara, wata niseme kila siku, ama kila wakati ambapo nimemaliza kovitumia, kwa sababu ni naamini usafi wa mwili na usafi wa vifawa ambavyo na vitumia kufanya kazi, hakuna tofauti kubwa sana.

Ningependa kujifunza kwendesha ndege, yani niwe rubani, kwa sababu nimekuwa nikitamani sana kujua kwendesha ndege, lakini sijawai kuwa na huo uwezo ama kupata mtu ambaye anaeza nisaidia, niweze kufikia hiyo ndoto yangu, lakini siku moja nina amini kuwa nitajifunza kwendesha ndege, nitakuja kwendesha ndege ya abiria wengi.

Mandhari mazuri ambayo ni mesha waikuyaona ni mandhari ya jua likituwa katika ufuwa bahari, juali kituwa kule nyuma ya bahari. Hayo ni mandhari mazuri nimewai yona na sija waikuona mandhari mengine mazuri kama hayo.

Mimi nimefanya somo la hisabati au somo la hesabu katika chuo kikuu na niliweza kufanya somo hili baada ya kupita somo la hesabu vizuri sana katika shule ya upili na jambo ambalo ninakumbuka la kupendeza sana kuhusu somo hili nikuwa nilikuwa naongoza na kwa hivo nilipewa zawadi nyingi sana nikiwa pale katika shule ya upili na chuo kikuu, na changamoto kubwa ambayo nimepitia katika somo hili ni kukosa karo ya shule na ningependelea serikali ingewezekana kuwa katika somo ili watu wote ambao wanafanya somo la hesabu, wakuwe wanasoma bure, serikali ishikilie watu hao ili hii nchi iwe na watu ambao wamefuzu katika hesabu.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hupenda sana kutulia kwanza kabla ya kuongea kwa sababu najua naweza ongea mambo mabaya na siwezi taka huo mgogoro uzidi, kwa hivo mimi hutulia kwanza alafu natafuta mtu ambaye tunakorofishana naye tunaketi chini, tunajaribu kuelewana.

Mimi ninaishi katika chumba ambacho kina chumba kimoja cha kulala ambayo inaitwa one bedroom na mazingira ya huku tumezungukwa na nyumba nyingi kama hizi za kuishi ama rentals na nilihamia hapa mwaka uliopita kwa hivyo ni kona mwaka moja hapa na jambo ambalo ninapenda kuhusu hili eneo nikuwa halijawai kosa samaji na nguvu za umeme pia hazijawai kosa kwa hivo katika hiyo sekta nashukuru sana nahisi salama sana na raha nyingi sana ninapoishi hapa kwa sababu kuna watu wazuri na watu wanaopendana.

Ndiyo, nimefanya kazi ya kujitolea sana, sana sana katika kusafisha mazingira, tutumesafisha mto, mto wa Nairobi river, kwa kuwa ulikuwa na plastiki nyingi, ulikuwa na maji taka mengi sana, na nilijitolea kusafisha mto huo, na pia nikapatiwa zawadi na tukapatiwa shahada ya kufanya kazi kwa kujitolea.

Napenda somo la kemia yani chemistry kwa sababu Nilikuwa napita sana somo hilo kwa kuwa ni rahisi sana kulielewa na nilikuwa napenda mwalimu wa kemia sana. Kwa hivo hilo ni somo la sayansi ambalo ninalipenda sana.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha ambayo hadi wa leo hua inanitisha ni kuwa kuna wakati nilijaribu kuvuka mto ukiwa umejaa ama ukiwa umefurika. Ilikuwa ni msimu wa mvua nyingi sana na mto ulikuwa umejaa. Nilikuwa mtoto mdogo saa hizo na nilikuwa mtoto wa umri wa miaka kama miaka mitano hivi. Nikajaribu kuvuka mto huo na karibu nizame maji.

Mimi ninapenda mkate wa rangi nye upe, yani white bread. Kwa kuwa huu mkate hua unapakwa siyagi ama margarine na hua unaliwa pamoja ama unaliwa kwa chai na hua ni chakula kizuri sana cha staftahi ama breakfast.

Siku muhimu sana ama tukio muhimu sana ni ile siku yenye nilipatiwa shahada ya chuo kikuu Kwa kuwa nilimaliza somo la hisabati Nikapatiwa shahada ya kumaliza somo hilo na nilifurai sana na sherehe ilikuwa nisherehe kubwa sana na watu wengi walijitokeza sana kunishukuru na kunipongeza na kwa hivo hilo ndilo tukio muhimu sana katika maisha yangu.

Mimi ninapenda sanaa ya kutazama na pia napenda sanaa ya kusikiliza. Kwa mfano napenda sanaa ya kutazama kwa kuwa mimi ni mtu wa kupenda kutazama filamu na maigizo ya moja kwa moja Pia sanaa ya kusikiliza napenda kusikiliza muziki katika redio ama katika televisioni.

Napenda kuogelea sana wakati wajua kali, labda katika ufuo wa bahari ama katika maji ya bahari, pia napenda kukaa katika mahali ambapo kuna kivuli, pia huwa napenda kukula ice cream na kukunya maji mengi sana, ili nirudishie mwili maji ambayo ya metoka kwanjia ya kutowa jasho.

Mimi ninapenda filamu ya ucheshi, yaani comedy movies, na niko na filamu za ucheshi ambazo ninazikumbuka na zilinipendeza sana. Kama zile za Mr. Bean, na ingine ni ya Mr. Bone, na ingine inaitwa God Must Be Crazy, yenye mandhari yake ni Afrika kusini.

Mimi habari nazisomea katika mitandao ya kijamii, sana sana X na YouTube, huko ndiko ambapo mimi hupata habari zangu mitandaoni maranyingi, lakini kwa sana sana ni X kwa sababu hata televisheni na maredio mengi na magazeti wako na akaunti zao huko na wanaweka habari zote huko.

Mimi ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia yangu Kwa kuwa hawa ndio watu wa karibu sana ambao niko nao na nakumbuka kuna sherehe moja wali niandalia mzuri sana Sherehe yangu ya kufikisha miaka ishirini ambapo walinipeleka katika likizo mjini zanzibar na nilifurai sana Wakati wa sherehe yangu napenda kupikiwa chakula kizuri cha pilau Napenda pilau sana wakati wa sherehe yangu ama siku yangu ya kuzaliwa na ningependa kupokea zawadi ya ua la pesa Yaani money bouquet.

Mapumziko yangu huanza jioni saa moja ambapo mimi huingia chumbani. Na kitu ya kwanza ambayo mimi hufanya ni huwa naingia bafu na naoga. Halafu badaye napika chakula cha jioni. Halafu nachukua kitabu, najilaza katika kochi ama katika kiti. Nikisoma kurasa kumi za vitabu. Halafu kisha baydaye ndio naenda kulala kitandani.

Ndiyo, mimi ninapenda kuimba lakini sinatalanta ya kuimba kabisa juu kila wakati ninapoimba marafiki wangu huniambia kuwa sauti yangu siya kuimba na sinatalanta ya kuimba. Kwa hivo kwa kupenda mimi ninapenda kuimba lakini sinaamini kuwa sina talanta ama sina uwezo wa kuimba wimbo na ukapendeza watu.

Ndiyo ninapenda chakula kitamu kwa kuwa chakula kitamu ni muhimu sana na huwa kinapatia mtu hamu ya kukula na kitu ambacho huwa kinafanya chakula kiwe kitamu ni kutumia viungo kwa ile njia ambayo inafaa Sio kutumia zaidi na sio kutumia kidogo kutumia viungo kwa njia inayofaa.

Kifaa kama vile simu yangu ya mkono, mimi huichaji maramoja asubuhi, na nikiichaji maramoja asubuhi, hua ina nipeleka siku mzima na nitakuja kuichaji tena siku ambao inafuata asubuhi. Lakini kama nitarakilishi ya mkono, yani kompyuta, hiyo naichaji marambili kwa siku.

Chakula ambacho nishawahi jaribu cha kigeni ni chakula cha wachaina ambacho ni chura. Nishawahi kujaribu chura katika hoteli kubwa jijini Nairobi lakini haikunipendeza hata kidogo na Nilihisi vibaya sana kwa kuwa nilijaribu chakula ambacho sikuwahi kijaribu tena na ambacho sikuwa na nia ya kujaribu.

Lengo langu la muda mrefu kazini, kwa kuwa mimi nafanya kazi katika sekta ya teknolojia, mimi lengo langu ni kutengeneza programu zangu, ambazo zinaweza kusaidia kila mtu, mtu mdogo, mtu mkubwa, mtu mwenye umri mzee, programu ambayo inaweza saidia mtu kuishi maisha yake ama kubadilisha maisha ya mtu. Kwa mambo ambayo anafanya ya kila siku.

Ndiyo, nimewahi tembelea ziwa, nimetembelea ziwa la wahindi, au ziwa la hindi, yani Indian Ocean, katika likizo zangu kadhaa, ambazo nimekuwa nikienda kila mwaka katika siku yangu wa kuzaliwa, na nafurahi sana kuwa nimetembelea ziwa, pia mito nimetembelea mito, kwa kuwa mahali ambapo ninatoka kijijini, kuna mito mingi sana.

Hapana sipendi kuoga kwa majimoto kwa sababu mahali ambapo ninaishi kuna joto kali na kama kuna joto ni ngumu sana ama nikioga na maji moto nitahisi joto jingi sana mwilini kwa hivyo sipendi kuoga na majimoto kwa kuwa naishi mahali ambapo kuna joto nyingi.

Ninapo taka kustarehe mara nyingi mimi huenda katika hoteli ama naenda katika klabu. Katika klabu mimi huenda napiga mvinyo, chupa moja ama mbili, najisikia niko salama. Alafu napiga densi, kidogo, kisha baadaye narudi nyumbani, nikiwa nimestarehe.

Wakati wa mapumziko kazi ni labda naeza naweza enda kutafuta chakula cha mchana ama pia naweza enda kutafuta kinywaji baridi kama hiyo siku kuna jua kali na pia naweza enda kutafuta kahawa kama hiyo siku kuna baridi kali.

Nguvu yangu kuu kazini ni kuwa mimi ni mtu wa kushirikiana na timu, yani nafanya vizuri na wenzangu. Pia mimi huweza kutatua migogoro kwanjia inayofaa. Pia mimi hufanya vitu ama na wakamilisha kazi yangu kwa wakati. Na pia mimi huonyesha uongozi kwa kuwa hata nimepatiwa zawadi kadhaa kwa kuonyesha uongozi mzuri kazini.

Mimi hupanga wiki yangu siku ya jumapili Kwa kuwa kazi yangu huanza jumatatu mpaka jumamosi Kwa hivyo mimi napenda kupanga wiki yangu Yaani utaratibu wote kwa kuanzia siku ya jumatatu mpaka jumamosi na hupanga siku ya jumapili.

Napenda kwenda madukani wikendi kama vila jumamosi ama jumapili Lakini sana sana ni jumapili baada ya kutoka katika ibada Yani kanisani Hapo ndipo mimi kupata wakati mzuri wa kwenda madukani kununuwa bidhaaa.

Kazi za dharura mimi huzishughulikia kwa kuzipatia kipaumbele nazikamilisha kwanza. Halafu kazi zingine zinafuata badaye kwa sababu mimi naamini kuna sababu ambazo kazi hizo huwa zimetajwa kama kazi za dharura na lazima ziwajibikiwe mapema iwezekanavyo.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na si mara moja ama mara mbili Kwa mfano nilienda tamasha la muimbaji anayeitwa Bien aliyekuwa ni moja kati ya bendi ya sauti Soul iliyovunjika miaka miwili iliyopita nimeenda tamasha la muimbaji maarufu Burna boy alipokuwa amekuja mjini Nairobi pia.

Malengo yangu yote kwa pamoja kazi ni kuhakikisha kuwa kazi ambayo nimeaminiwa kuifanya, ni miifanya kwanjia ambayo inafa, na njia ambayo ni yakuridhisha, na pia kazi ambayo yote ambayo naifanya malengo yangu kunikuwa kazi hiyo itakuja kusaidia mtu moja kwanjia moja ama ingine.

Muda ambao mimi hutumia simu sana ni muda wa jioni baada ya kutoka kazini ambapo ni kisha kula cha kula cha jioni na keti kwenye kiti alafu natumia programu za mitandao ya kijamii kama vile X na Instagram na Facebook ambapo naongea na marafiki wangu wa mtando na kumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ni simu ya kubonyeza ama ya kubofia Yani simu ya buttons na iliharibika kwa kuanguka kwa maji simu ya sai ambayo ni natumia ni smartphone aina ya Samsung na ime nisaidia sana kwa kuwa huwa naeka rekodi hapa Nikitaka kuwasiliana nikua kazini ama mambo ya kawaida huwa na itumia na imefanya maisha ikue raisi sana Sikama ule muda wa kitambo ambapo watu walikuwa wanategemea kutuma barua ilikupitisha ujumbe hata ukua ujumbe ni mdogo kiwango gani mimi na hisi vizuri ninapotumia simu na na hisi simu nzuri hufanya mtu ama mwenye simu hiyo asikie vizuri.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hupendelea kuacha kufanya kazi kwanza, ili niweze kuondua msongo huo wa kazi katika akili yangu, ili niweze kufanya kazi vizuri kwa kuwa najua nikikuwa na msongo wa kazi katika akili yangu, sitaweza kufanya kazi vile inafaa.

Mambo ambayo yanafanya mazingira ya kazi kwa mazuri ni kuheshimiana kwa wafanyikazi. Heshima kutoka kwa wakubwa na wadogo wako ni kitu cha maana sana. Motisha, wafanyikazi kupatiwa motisha nzuri. Ni jambo la kupendeza sana na linafanya mazingira yakuwe mazuri. Na pia kuthaminiwa, kuhisi kuwa unathaminiwa wewe kama mfanyikazi na malipo mazuri pia ni jambo mzuri sana na kufanya mazingira ya kazi yawe mazuri.

Mara nyingi asubuhi, mimi ninakula mkate, mkate kwa chai. Na ambapo huo mkate nahakikisha kwa nimeupaka siagi kwa kuwa napenda siagi kwenye mkate. Mara zingine, mimi nakula nakula chakula cha kilicho baki baada ya kula chakula cha jioni. Nikiamka asubuhi, kama kuna chakula ambacho kilibaki na sijihisi kukula mkate, basi mimi nakula chakula kilicho baki.

Naandika ripoti za kazi kwa kuwahusisha waliofanya huo mradi. Kama ilikuwa ni mradi wa kutengeneza programu fulani, basi nahakikisha kuwa nimehusisha waliyokuwa katika huo mradi. Alafu kisha naandikia wakubwa kwa jinsi ambavyo wanapenda ripoti yao ikiandikwa.

Ndiyo, mimi nafuata matukio ya kimataifa, kwa sababu mimi ni mtu mzalendo, napenda nchi yangu, na ninapenda kujua mambo ambayo ya naendelea katika nchi yangu. Kwa hivyo, mimi ninafuata kila jambo ama tukio lolote la kimataifa kwakuwa napenda kuwa na katika kipaumbele kwa kujua mambo yanayoendelea.

Ningependa kutembelea mji wa pari ambao huko katika nchi ya ufaransa kwa kuwa huo mji umesifua sana kwa kuwa ni mji wa mapenzi na ningependa kutembea huko ni jione mandhari hayo kama ni ukweli ama si ukweli.

Chakula cha jadi ambacho ninakipenda sana ni viazivitamu. Viazivitamu vikua vimepikwa na mboga za misheveve. Alafu kisha kando kunapakuliwa uji wa wimbi. Hicho ndicho chakula ambacho ninakipenda sana na nyanya yangu alikuwa anapenda sana kukitengeneza.

Marafiki zangu ama wenzangu mimi huwa nawatia moyo kwa kuwapatia maneno ya ukarimu na maneno ya kuwatia nguvu. Na pia kuwakumbusha kuwa mambo mabaya hufanyika kwa siku moja lakini mambo mazuri hufanyika kwa siku nyingi kwa hivo azingatie zile siku ambazo mambo mazuri yanafanyika.

Ndiyo, mimi ninapenda sana kupanda milima. Kwa kuwa kupanda milima ni njia moja ya kusifu mazingira ama kuonyesha kuwa unatambua mazingira. Na pia kwa kuwa ni njia moja ya kujivinjari ama njia moja ya kufanya mazoezi kama vile hiking. Kwa hivyo napenda sana kupanda milima.

Filamu ambayo naipenda sana ama inayo filamu ambayo naipenda sana ni filamu ya comedy ambayo ni filamu ya ucheshi na niliipenda sana kwa sababu ya filamu ya Mr. Bean ambapo huyo mtu nilimuona kuwa mcheshi sana alinifurahisha sana na ningependa kuona hizo filamu tena za Mr. Bean kwa kuwa kwa uhakika huwa nazirudia moja kupanda ingine.

Kinywaji chabaridi ambacho ninakipenda sana ni soda baridi. Sana sana wakati ambapo kunajua kali inje. Napenda soda baridi sana. Hasua aina ya Fanta, Passion. Hiyo ndiyo soda ambayo ni napenda sana zaidi. Kinywaji chabaridi kingine ambacho ni napenda labda maji. Lakini baada ya soda, maji.

Ndiyo, mimi nimelima mara mingi sana, kwa kuwa nikiwa mtoto nililelewa katika kijiji, na katika hicho kijiji tulikuwa na shamba, ambalo tulikuwa tumejenga nyumba yetu, na njia ya kutengeneza pesa, ama njia ya kujikimu kimaisha, mimi na familia yangu kuanzia babangu na mamangu, tulikuwa tunalima, tunapanda mimea, na tunafuga mifugo. Kwa hivo najua kulima na nimewahi kulima na napenda kulima.

Ndiyo, mimi ninatumia mitandao ya kijamii kama vile X, Facebook, Instagram, na WhatsApp, na natumia mitandao ya kijamii kuzungumza na marafiki zangu, jamaa zangu, na watu ambao ningependa kuzungumza nao. Lakini katika mitandao kama vile X na Instagram Mimi kutumia mitandao hii kutengeneza mandhari ambayo yanaangaliwa na watu wengine ambao wananifuata katika mitandao hii.

Kazi ambayo ninaidhamini zaidi kwa kazi zote ni kazi ya udaktari ama kazi ya wauguzi Kwa kuwa hawa ndiyo hufanya watu wapone wakiwa na magonjwa mengi na pia ili wafike katika kufanya kazi hiyo wamesoma masomo magumu sana ya kuokoa maisha ya watu Kwa hivyo hii ni kazi ambayo naidhamini kuliko kazi yoyote ingine.

Mimi na Linda faraga yangu mtandao ni kwa kutumia nenosiri. Nenosiri hili nahakikisha kuwa ni mimi tunalijua hakuna mtu mungine anaweza lijua. Pia najiweka mbali na najiweka kando na watapeli katika mtandao. Ambao ni watu ambao hujaribu kuiba nenosiri la mtu na hujaribu kufikia akounti zao hili kuwatapeli.

Nimejenga zoea la kujitunza, kujitunza kiakili, kujitunza ki mavazi, kujitunza kwa njia yoyote. Hapo awali sikuwa najitunza kwa sababu akili zangu zote zilikuwa kazini, lakini sai nimejua kujishukuru na kujitunza.

Mimi ninapendelea mfumo wa Android kwa sababu Android inapatia mtumizi nafasi ya kufanya mabadiliko katika simu yake. Pia inapatia mtumizi nafasi ya kueka programu nyingi na kusambaza ama kusambazua programu katha katika simu yake. Kwa hivo mimi napenda android sana kama mfumo wa simu na pia ni wa beinafu simu nyingi za android ni zaabeinafu Kwa hivo hazi umizi mnunuzi hata kidogo.

Mimi ninapendelea kutazama michezo kwa kuwa umri nilio nao saa hii, si umri mzuri sana wakucheza kwa kuwa ninapata majeraha ya mwili haraka sana kwa kuwa sifanyi zoezi, sifanyi tizi kwa kuwa sina muda wakufanya zoezi kwa sababu mara mingi mimi niko katika kazini. Kwa hivo mimi ninapendelea kutazama mchezo ambayo siwezi kuicheza.

Mimi napenda kahawa kwa sababu kahawa huwa inanipanguvu na umakini mwingi ambapo nahitaji kuwa makini katika kazini. Pia kahawa huwa nibeinafuu, sibeighali kama vile chai na mimi napenda kahawa sana sana wakati ambapo kuna baridi kwa kuwa pia hunipajoto jingi mwilini.

Ndiyo, mimi nimeona bahari mara nyingi sana na bahari ambayo nimeiona kwa mara nyingi ni bahari ya Indian Ocean. Hiyo nimeiona kutoka jijini Mombasa ambapo nilikuwa nimeenda katika ufuo wa bahari kuogelea na kujivinjari katika likizo ya krismasi.

Mimi ninafanya mazoezi yangu wa asubuhi. Kwa kuwa asubuhi mimi huwa na nguvu nyingi. Kwa kuwa huwa nimepumzika usiku mzima. Na mazoezi yangu sana sana asubuhi niya kukimbia. Huwa nakimbia kwa muda walisali moja. Alafu ndio nakuja chumbani na oga. Natoka naenda kazini. Kwa hivo mimi napenda kufanya mazoezi yangu asubuhi.

Siku ya jumamosi na jumapili, yaani kwa jumla tuseme wikendi, mimi napenda kutafuta marafiki zangu, ambapo tunendaga mahali pa kujivinjari, labda katika hoteli, tunaitisha kahawa, tunakunywa, ama hata tunaitisha chakula, tunakula, tukiongelelea mambo ya wiki hiyo ambayo imeisha, na huwa tunafanya mambo mengine mengi sana kama kucheza michezo ya kurusha mawe, michezo ya kurusha mikuki, michezo mingineyo.

Mimi napendelea joto kwa kuwa joto naweza lituliza na maji kwa mfano kukiwa na joto kali mimi napenda sana kuogelea na ni kweli kuwa siwezi ogelea kukiwa na baridi kwa hivo nahitaji joto ili niweze kuogelea na nihisi vizuri.

Mimi ninapenda tabia ya ukarimu, ninapenda tabia ya kuheshimiana, ya heshima, kwa kuwa ukiwa na heshima kwa mwenzako. Mwenzako akikuonyesha heshima, pia utamuonyesha heshima, na mtaishi kwa amani, hakuna wakati hata mmoja ambapo mtakuja kuvurugana, ama kukua na migogoro.

Mimi hulala kwa masaa saba angalau kwa sababu wataalamu, madaktari na wajuzi wa kisaikolojia wanahimiza watu kulala angalau masaa saba ili akili iweze kupumzika vizuri na ili akili uweze kufanya kazi vizuri na ikue vizuri kwa ile njia ambayo inafaa.

Ningependa kupata mafunzo ya kujua jinsi ya kuendesha kampuni nikiwa msimamizi mkuu, yani CEO ama senior manager ili siku moja kwa sababu nikona ndoto ya kufungua kampuni yangu niweze kuiendesha kwanjia ambayo inafaa.

Jambo la kwanza mimi huwa na hakikisha kuwa malengo yangu ya kila mwezi kazini ya napeleka na vizuri na agenda za kazi na mambo ambayo ya mepangwa kukamilishwa kazini na pia na jiekea muda mzuri wa kufanya mambo na kukamilisha malengo yangu bado nikifanya kazi.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda katika mji wa Paris nchini Ufaransa kwa kuwa ningependa sana kuenda kuona ile jumba ama ile Eiffel Tower na kupatana pia na watu wakifaransa, Kwa sababu mimi huona ni watu wazuri sana na ni watu wakarimu sana na wanapenda wageni na hii safari ningependa kusafiri na marafiki zangu ambao huwa tunashinda na wao huku mtaani, Kwa sababu hiyo safari inaweza kuwa nzuri sana pamoja na marafiki. Tungependa kutembea mahali kwingi sana mjini huo wa Paris ili tuweze kuujua kwa uzuri kwa undani.

Mzazi wangu ambaye ni mama alinifunza jambo muhimu sana ambalo ni heshima kwa wazee na pia akanifunza kuwa na nidhamu kwa kila mtu. Hili jambo limenisaidia sana na ni muhimu sana katika maisha yangu kwa kuwa singekuwa nimefika mahali ambapo nipo bila hilo funzo kutoka kwa mama yangu.